Mara nyingi ninaenda kununua vitu sokoni au madukani madogo karibu na nyumba yangu. Kwani kunanipa nafasi ya kuangalia kila kitu kwa makini na kuzungumza na wauzaji. Wakati mwingine napenda pia kununua mtandaoni kwa vitu maalum vinavyopatikana kirahisi.